Katika ratiba yangu ya kila siku, mlo wa mchana ninaupenda na kuula mara nyingi zaidi ni mkate wa maji ambao kwa kawaida ua mbatana na aina mbalimbali za matunda ya msimu. Na penda mlo huu kwa sababu ni mpesi na hauletei mwili uchovu au uvivu baada ya kula. Jambo ninalo nisaidia kuendelea na majukumu yangu ya mchana nikiwa na nguvu na uchangamfu wa kutosha. Mkate wa maji, unanipa ladha laini na ya kipekee. Huku matunda yakiongeza utamu wa asili, vitamini na ubaridi unaoburubisha koo. Huu mchanganyiko kamili, unaozingatia urahisi na afya. Ukinifanya nijihisi mwepesi huku ni kifurahia, virutubisho muhimu, vinavyo uweka mwili wangu katika hali nzuri, siku nzima.